Ningependa kuzungumzia kuhusu chakula ambacho mimi hula mara nyingi wakati wa mchana Kwa kawaida mchana ni wakati muhimu sana kupata nguvu za kuendelea na kazi za siku Kwa hivyo mimi hupenda kula chakula ambacho kinashibisha lakini pia ni chenye afya chakula changu cha kila siku mara nyingi huwa ni ugali na mboga za majani haswa sukuma wiki au michicha huu ni utamaduni wa kweli wa kiafrika ugali ni rahisi kutayarisha na unanipa nguvu nyingi huwa naupika ukiwa mlaini kiasi na mara nyingine mimi huongeza kipande cha samaki wa kukaanga au nyama ya kuku ili kupata proteni ladha ya sukuma wiki ilivyopikwa na vitunguu na nyanya ni kitu ambacho siwezi kukichoka kamwe siku nyingine mimi hupenda kubadilisha na kula wali kwa maharage huu ni mlo mwepesi zaidi tumboni Ukilinganishwa na ugali maharage yakikolezwa nazi yanakuwa na ladha nzuri sana Mimi huongeza kachumbari pembeni mchanganyiko wa nyanya, vitunguu na ndimu ili kuleta hamu zaidi ya chakula Kwa kifupi, chakula cha mchana kwangu si tu kuhusu kujaza tumbo. Bali ni wakati wa kufurahia ladha za nyumbani na kupumzika kidogo kabla ya kumalizia majukumu yangu ya jioni asanteni.

Swali la leo ni kuhusu kazi ya kujitolea binafsi na amini kwa kazi ya kujitolea ni moja kati ya mambo yenye malipo makubwa zaidi ya kiroho ambayo mtu anaweza kufanya. Ndiyo nimepata fursa ya kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa katika maisha yangu na kila mara nimejifunza kitu kipya kuhusu ubinadamu na jamii yangu. Nakumbuka mwaka mmoja uliopita Nilijitolea katika kituo cha kulelea watoto yatima katika mji wetu kazi yangu haikuwa ngumu sana Nilikuwa nikisaidia watoto kusoma kucheza nao michezo ya nje na wakati mwingine kusaidia jikoni kutayarisha chakula Nilichogundua nikwamba Watoto hawa hawahitaji tu mali au chakula Bali wanahitaji upendo muda na mtu wa kuwasikiliza kuona tabasamu zao baada ya kuwasomea hadithi ilikuwa zawadi kubwa kuliko pesa yoyote. Vile vile, kazi ya kujitolea inasaidia kujenga ujuzi mpya. Nilipokuwa nikijitolea nilijifunza jinsi ya kuwasiliana vyema na watu wa rika tofauti na jinsi ya kufanya. Kazi ya ushirikiano katika mazingira yenye changamoto inakufanya uwe na shukrani kwa kile kinacho ulicho nacho na inakupa mtazamo mpya kuhusu matatizo yanayo wakabili watu wengine. Jamii yetu inategemea sana moyo huu wa kusaidiana bila kutarajia malipo. Kwa kumalizia ningependa kuhimiza kila mtu Haswa vijana Watafte nafasi ya kujitolea hata kama ni saa chache kwa wiki Sio tu kwamba Unasaidia wengine Bali unajijenga wewe mwenyewe kuwa mtu bora zaidi kazi ya kujitolea ni moyo na upendo.

Ningependa kuzungumzia ratiba yangu ya usiku kabla ya kwenda kulala. Ninaamini kuwa jinsi unavyomaliza siku yako huamua jinsi utakavyo anza siku ili inayofuata. Kwa hivyo, nina utaratibu maalumu ambao unanisaidia kutuliza akili na mwili wangu baada ya pilika pilika za mchana kutwa. Kawaida, kabla ya kulala, mimi huanza kwa kuzima vifaa vyote vya kielektroniki. Hasaa simu yangu na televisheni. Mwanga wa simu hufanya iwe vigumu kwa ubongo kupata usingizi haraka. Baada ya hapo, mimi hupenda kunywa kikombe cha chai ya miti shamba kama vile kamo mail ambayo inasaidia kupumzika. Wakati nikinywa chai hiyo, mimi hupenda kusoma kitabu. Si kitabu cha kazi, bali hadithi ya kufurahisha, au kitabu cha hasama. Kinacho nifanya nifikiri mambo chanya. Vile vile, mimi hutumia dakika chache, kutayarisha vitu kwa ajili ya kesho. Mimi huchagua nguo nitakazo zivaa na kuandika orodha fupi. Ya mambo muhimu, niliyo yapanga kuyafanya. Hiyo inanisaidia kupunguza msongamano wa mawazo asubuhi kwa sababu tayari ninajua ni nini cha kutarajia. Hatimaye kabla ya kuzima taa, mimi hufanya tafakari fupi au sala ya shukrani kwa ajili ya baraka za siku hiyo nakuomba amani kwa usiku kucha. Utaratibu huu mdogo unanisaidia sana kupata usingizi mzito na kuamka nikiwa na nguvu mpya ni muhimu kwa kila mtu kuwa na muda wa kujijali kabla ya kulala.

Ningependa kujibu, swali hili ngumu kidogo Je, napenda kukula wali au ugali Kwa kweli, hivi ni vyakula viwili vikuu katika maisha ya kila siku hapa kwetu na kila kimoja kina nafasi yake ya pekee moyoni mwangu, ingawa vyote ni vitamu uchaguzi wangu hutegemea sana mazingira Wakati na mboga inayopatikana Tukianza na ugali huu ni chakula ambacho kinanipa nguvu nyingi zaidi. Mara nyingi mimi hupenda kula ugali wakati wa mchana. Aswa kama nina kazi nyingi ya kufanya, zinazohitaji nguvu. Ugali au ugali wa dona au mahindi ya kusaga, unakwenda vizuri sana na mboga za majani kama sukuma wiki au michicha. Na bila kusahau samaki wa kukaanga au nyama ya mchuzi, kuna kitu cha kipekee kuhusu ladha ya ugali wa moto unaovuta harufu ya jikoni. Kwa upande mwingine, wali ni chakula ambacho mimi huchagua kwa sherehe au wakati wa usiku kwa sababu ni mwepesi zaidi tumboni. Napenda sana wali wa nazi au pilau iliokoleza viungo vingi vizuri kama iliki na mdalasini. Wali unaendana sana na maharage ya nazi au kuku wa mchuzi. Pia wali ni chakula ambacho ni rahisi kumpa mgeni na kuonekana kama ni chakula cha heshma na furaha. Kwa kuhitimisha nikilazimika kuchagua kimoja nitasema napenda ugali kwa ajili ya nguvu lakini napenda wali kwa ajili ya ladha na starehe vyote ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu kula.

Katika maisha yetu ya kazi na hata kijami, mikutano na jambo ambalo haliwezi kuepukika. Sali langu ni unapena mikutano ya ainagani binafsi. Mimi ni mtu. Mimi ni mtu anaithamini sana muda. Kwa hivyo, aina ya mikutano ni nayoipenda ni ile yenye malengo yalio wazi na mpangulio mzuri. Kwanza kabisa, napenda mkutano ya ana kwa ana. Lakini iwe fupi na inyetija. Mkutano ya kikazi ambalo, ambayo ni inaajenda malumu, inanifanya na jihisi kuwa sehumu yatimu, inayopiga atua. Hata hivyo, mikutano ni naipenda zaidi ni ile siyo rasmi, yani informal settings. Hapa ndipo maazo, bora zaidi ya napupatikana. Unapoketi na mwenzako, mkiwa mnakunywa kahawa, au chai, mazingira yanakua ya kirafiki na watu wanakuwa huru, kuelezea hisia na ubonifu wao bila shinikizo la itila fukali. Vile vile, mimi hufurai ya mkutano inayohusisha ushirikiano wakikundi badale ya mtu mmoja tu kuzungumza wakati wengine wakisikiliza. Mkutano unapaswa kuwa mazungumzo, si hutuba. Na penda mkutano ambapo, kila mshiriki anapewa na fasi ya kutowa mchango wake, na mwisho tunatoka na maazimio ambayo kila mtu anailiwa. Hii inanipahisia ya kuridhika na kuona kuwa wakati wangu umetumiwa kwa busara. Kwa kifupi mkotanobora kwangu ni ule unaumalizika kwa wakati na kuata kila mtu wakiwa na aari ya kufanya kazi. Spendi mkotanomirefu isio natija kwani inapoteza nishati.

Ninaamini kuwa na malengo yaliyo wazi ni dira inayomsaidia mtu kupiga hatua na kufikia maafikiano ya kweli katika taaluma yake. Malengo yangu yamegawanyika katika sehemu kuu mbili: malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kwa sasa, lengolangu kuu la muda mfupi ni kuongeza ufanisi katika majukumu yangu ya kila siku. Nataka kuhakikisha kuwa kila kazi ninayoifanya inakamilika kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Vile vile nimepanga kujiendeleza kitaaluma kwa kujifunza ujuzi mpya wa kidigitali ambao unatayarisha utendajiwangu. Kwa mfano, nataka kubobea zaidi katika matumizi ya teknolojia mpya, zinazochipuka katika sekta yangu, ili niweze kuwa na ushindani zaidi sokoni. Tukizungumzia malengo ya mdamrefu. Ndoto yangu ni kufikia nafasi ya uongozi ambapo nitaweza kusimamia timu au kusaidia wengine kukuza vipaji vyao. Nataka kuwa kiongozi anaevutia na kuleta mabadiliko chanya mahali pangu pa kazi. Lengo langu si kupata cheo tu, bali ni kuwacha alama ya kuleta suluhisho za kibunifu zinazoweza kusaidia kampuni au ushirika langu kukua na kufikia malengo yake makubwa zaidi. Kwa kuhitimisha malengo yangu ya kazi, yanajikita katika ukuaji wa binafsi, kujifunza bila kukoma, na kutoa mchango wenye thamani katika jamii. Ninaamini kuwa juhudi na nidhamu, nitaeza kuyatimiza yote haya.

Kifaa ambacho, cha teknolojia ambacho, kimekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ni ya maisha yangu ya kila siku. Nacho ni simu yangu ya mkononi smartphone. Katika ulimwengu wa sasa, ni vigumu sana kufikiria maisha bila kifaa hiki kidogo, lakini chenye nguvu kubwa. Sababu simu, si kwa ajili ya kupiga simu tu tena. Ni ofisi yangu inayotembea. Kupatia, kupitia simu naweza kuwasiliana na marafiki na familia popote walipo duniani, kupitia whatsapp au barua pepe. Pili, simu ni chanzo changu kuu cha habari. Iwe ni kusoma habari za ulimwengu, kujifunza vitu vipya kwenye YouTube, au hata kutafuta ramani ninapokuwa safarini. Kila kitu kipo kiganjani mwangu. Bila simu ningehisi kama nimepotea au nimejitenga na ulimwengu. Pia simu inanisaidia katika maswala ya kifedha. Naweza kufanya ni ya maala ya benki na malipo mbalimbali kwa urahisi. Na wakati nimechoka inakuwa kifaa changu cha burudani kwa kusikiliza muziki au kutazama video. Kwa kifupi ingawa teknolojia nyingine kama kompyuta ni muhimu. Simu ndicho kifaa ambacho siwezi kuishi bila nacho Kwa sababu Kinayaunganisha maisha yangu yote mahali pamoja.

Mji moja ambao nimekuwa ni kiota kutembelea kwa mdamrifu sana nao ni mji wa paris kule nchini ufaransa Paris inajulikana ulimwenguni kote kama mji wa mwanga na kuna sababu nyingi zinazofanya mji huu we wakipekee sana muyoni wangu sababu ya kwanza kabisa ni mnara wa Eiffel Ningependa sana kusimama chini ya ule mnara wakati wa usiku na kuona taa zake zikimeta. Pia ni nahamu kubwa ya kutembelea jumbala makumbosho la Louvre. Mimi ni mpenzi wa sana. Na kuyona picha maarufu ya Mona Lisa kwa macho yangu mwenyewe ingikuwa fursa ya mara moja maishani. Kutembelea kando ya mtu zain, kukiwa na hewa tulivu ya jioni ni kitu ambacho nimekua nikikiona kwa filamu na sasa natamani kukishuhudia. Pili, siwezi kuzungumzia Paris bila kutaja chakula chake. Ningependa kukaa kwenye migahawa, midogo ya pembini, mabarabara na kufurahia kwa son, safi na kahawa ya kifaransa. Utamaduni wa watu wa Paris, namna wanavyokaa kwa mtindo na lugha yao ya kuvutia inanivutia sana. Ni mji unochanganya historia ya zamani na maisha ya kisasa kwa namna ya kustajabisha. Kwa kumalizia, Paris ni mji wa utalii tu bali ni mji wa msukumu. Ninaamini kuwa kutembelea mjihu kutanipa mtazamo mpya kuhusu urembo na historia ya binadamu Natumai siku moja ndoto hii itatimia.

Binafsi, ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu ninaamini kuwa huwezi kujua unapoenda kama hujui ulipotoka. Historia ni si kusoma tarehe na matukio ya zamani tu. Bali ni kuelewa safari ya mwanadamu na jinsi ulimwengu wetu ulivoundwa. Kujifunza historia kunatupa mafunzo mengi kwa mfano. Tunapojifunza kuhusu ustaarabu wa kale kama ule wa misri au Roma. Tunajifunza kuhusu uvumbuzi sanaa na uongozi. Pia historia inatusaidia kuepuka makosa yaliofanywa huko nyuma. Tunapoona migogoro au matatizo ya kiuchumi yaliotokea zamani. Tunapata busara ya kutatua changamoto za sasa kwa njia bora zaidi. Kwangu mimi kusoma historia ni kama kusikiliza simulizi ndefu na ya kusisimua ya mababu zetu. Vile vile napenda kujifunza historia ya nchi yangu na bara langu la Afrika. Inanipa fahari kujua asili ya utamaduni wetu, lugha zetu na mashujaa waliopigania uhuru wetu. Hii inanisaidia kujenga utambulisho wangu na kuthamini uridhi tulioachiwa. Kila jengo la zamani au vitabu, kitabu cha kale, kina siri na fundisho la kipekee. Kwa kumalizia ningependa kuwahimiza watu wengi, zaidi wapende historia. Sio somo la shule tu, bali ni kioo cha maisha yetu. Historia inatufanya tuwe na busara zaidi na kuthamini wakati uliopo.

Mapumziko ya mchana ni sehemu muhimu sana ya siku yangu ya kazi ya umasomo. Ni muda ambao unanisaidia kuchaji battery zangu na kupata nguvu mpya baada ya siku kadhaa za kazi nzito. Kwa kawaida, mapumziko yangu uanza saa saba kamili mchana. Na mara nyingi, mimi hutumia mda huu kufanya mambo matatu makuu. Kula, kupumzika akili na kujiandaa kwa ajili ya kazi za alasiri. Kwnza kabisa, mimi huenda kupata chakula cha mchana. Napenda kula milo yenye afya na inayotupa nguvu. Kwa vile wali kwa maharage au ugali kwa mboga za majani, wakati wakula mimi upenda kukaa na marafiki au wafanyakazi wenzangu. Huu ni mda mzuri wa kupiga stori, kucheka na kubadilishana mawazo nje ya mambo ya kazi. Mazungumzo haya yanasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano yetu. Baada ya kula, mimi upenda kutumia dakika kumi au kumi na tano kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi. Kutembea kunanisaidia kunyoosha misuli na kuifanya akili yangu iwe changamfu. Ikiwa siko nje, basi nitakaa mahali tulivu na kusikiliza mziki niupendao au kusoma kurasa chache za kitabu. Muda huu, utulivu ni muhimu sana kwa sababu unanipa fursa ya kutafakari na kuondoa uchovu wa akili ulio kusanyika tangu asubuhi. Kufikia saa nane ninakua najihisi mwenye nguvu na motisha ya kuendelea na majukumu yangu ya siku. Mapumziko ya mchana si anasa. Bali ni hitaji muhimu kwa tija na ustawi wa kila mfanyakazi.

Leo nimekuwa nikitafakari sana kuhusu jinsi tunavyeweza kufanya siku yetu iwe yenye tija na furaha zaidi wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuhusu ukarimu na usafi wa mazingira ninaamini kuwa mambo madogo tunayoyafanya leo ya naweza kuwa na matokio makubwa sana katika maisha yetu na ya watu wanao tuzunguka upande wa mazingira wazolangu ni kuanza na mahali ni napoishi na kufanya kazi. Leo nimepanga kuhakikisha kuwa sipotizi itakataka ovyo na pia kupunguza matumizi ya plastiki. Mazingira safi yanachangia kuwa na akili tulivu na yenye uwezo wa kufikiri vizuri. Ikiwa kila mojo yetu atamua kuokota hata kipandiki moja cha plastiki barabarani na kukiweka sehemu usika. Mjiwetu utakuwa mahali pazuri zaidi pakuishi. Huni mchangu mdogo lakini wenye nguvu katika kulinda dunia yetu. Pili? Upande wa mahusiano ya kibinadamu. Wazolangu la leo ni kufanya jambo moja la ukarimu kwa mtu asie ilitarijia. Inaweza kuwa na uneza kuwa ni kutowa tabasamu, kumsaidia mwanza kukazi ndugo, au hata kumpigia simo rafiki wa zamani na kumjulia hali. Katika ulimengu huu, wenye pilka pilka nyingi, mara nyingi tunasau kuanyesha upendo. Kitendo kimoja chafadhili, kinaweza kubadilisha kabisa siku ya mtu mwingine na kuleta amani ya moyo kwangu pia mimi. Kwa kuhitimisha, wazolangu la leo ni rahisi. Tuishi kwa kujali mazingira yetu na watu yetu. Tukifanya hivi, mwisho wa siku tutahisi kurethika na kuwa na amani. Hili ndilo wazolangu la leo na nimejipanga kulitekeleza kwa viteendo.

Ningependa kuzungumzia kipawa ambacho kime kuwa sehemu kubwa ya maisha yangu tangu nikiwa mdogo. Nacho ni kipawa cha mziki na uimbaji. Ninaamini kuwa kila mwanadamu amezaliwa na kitu cha pekee ndani yake. Na kwangu mimi, sauti yangu na uwezo wa kuelewa midundo ya miziki ndicho kitu kinacho nitambulisha zaidi. Nilianza kugundua kipawa hiki nilipokua shule ya msingi, nikishiriki katika kwaya ya mashindano mbali mbali ya sanaa. Mziki kwangu si burudani tu, mbali ni lugha ya moyo. Kinachonivutia zaidi kuhusu uimbaji, ni uwezo wake wa kufikisha ujumbe na hisia mbazo maneno matupu hayawezi kufanya. Ninapopata nafasi ya kuimba, iwe ni nyumbani peke yangu au mbele ya watu, nahisi amani ya ajabu, na uhuru wa kueleza mawazo yangu. Huu ni muda wangu wapekee mbapo ulimwengu unasimama na mimi na kuwa katika dunia yangu ya amani. Vili vile, napenda kutumia kipawa hiki, kufurahisha na kuwatia moyo wengine. Mara nyingi marafiki zangu huniomba niwaimbie, wanapokuwa na huzuni au kwenye sherehe ndogo ndogo. Kuona tabasamu kwenye nyuso zao, kuna nifanya nidhamini zaidi uwezo huu nilioupewa. Kwa sasa najaribu pia kujifunza kupiga gitaa, ili niweze kuambatana na sauti yangu vizuri zaidi. Safari ya kuboresha kipawa hiki haina mwisho. Na kila siku najifunza mbinu mpya, za kuthabiti sauti na kuimba kwa hisia zaidi. Kwa kumalizia, ninaamini kipawa ni zawadi ambayo Inapaswa kutunzwa na kuendelezwa. Muziki utendelea kwa rafiki yangu, wa karibu, maisha yangu yote. Na wewe je, una kipawa gani ambacho kinakupa furaha?

Ninaamini kuwa jamii imara ujengwa na watu wanaojitolea kusaidiana hata kwa mambo madogo. Kwangu mimi kusaidia jamii si lazima uwe na pesa nyingi. Bali ni kuwa na moyo wa upendo na utayari. Kwa kutoa mda na ujuzi wako kwa manufaa ya wote. Njiya kuu ninayotumia kusaidiana ni kupitia elimu na ushauri kwa vijana. Kila wikendi mimi hutenga muda wa kukutana na vijana wa mtaani kwangu ili kuwasaidia katika masomo yao, hasa somo la kiingereza na teknolojia ya kompyuta. Ninaamini kuwa kuwapa vijana maarifa ni kuwapa ufunguo wa maisha yao ya badae. Ninapowaona wakielewa kitu kipya au wakifaulu mtiani yao najihisi nimefanya jambo kubwa sana kwa maendeleo ya kijiji au mji wetu Hii inawajengea ujasiri wa kujitegemea na kuepuka makundi hatarishi Vili vili mimi ni mshiriki wa dhati katika shugli za usafi na wa mazingira Mara moja kwa mwezi tunuungana kama majirani kusafisha mitaro kuokota takataka na kupanda miti kwenye maeneo ya wazi. Mazingira safi yanamanisha afya bora kwa kila mtu, hasa watoto na wazee Kwa kufanya hivi tunafundisha vizazi vijavyo, dhamani ya kutunza dunia yetu. Ni fahari kubwa kuishi mahali ambapo, kila mtu anajali usafi wa mlango wa jirani yake kama anavyojali wake. Kwa kuhitimisha, kusaidia jamii ni wajibu wa kila moja wetu. Kitendo kimoja cha fadhila leo kinaweza kuleta mabadiliko makubwa kesho. Nitaendelea kujitolea kwa kadiri ya uwezo wangu Ili kuona jamii yangu inasonga mbele kwa umoja na upendo.

Jinsi ya kuongeza uzaleshaji kwa kimombo productivity katika ulimengu huu wenye mambo mingi ya kutupotezea muda kuwa na mbinu madhubuti za kufanya kazi kwa ufanisi ni jambo la lazima Kwangu mimi kuongeza uzaleshaji si kufanya kazi saa nyingi zaidi bali ni kufanya kazi kwa akili zaidi hatua yangu ya kwanza kila asubuhi ni kuanda orodha ya mambo ya kufanya ambayo tunaita to-do list Mimi hupanga majukumu yangu kulingana na umuhumu wake Nikianza na yale magumu zaidi ya subuhi wakati akili yangu ikiwa badu mbichi na enye nguvu Ninatumia mbinu ya pomodoro ambapo nafanya kazi kwa dakika ishirini na tano na kisha kupomzika kwa dakika tano. Hii inanisaidia kubaki na umakini bila kuchoka haraka. Pili, ilikuungeza uzalishaji, nimejifunza kuthibiti vizuizi, hasa simu yangu ya mkononi. Wakati wasaza kazi, mimi huzima arifaza mechandawe ya kijami ambazo mara nyingi utotoa kwenye mstari. Pia, nimejijenge utamaduni wa kusema apana kwa mambo ya siyo ya lazima, ya naeweza kuingilia muda wangu wa kazi. Mazingira safi na tulivu ya kazi pia ya nachangia sana kunifanya ni malize kazi zangu kwa wakati Mwisho ni ninaamini kuwa pata usingizi wa kutosha na kunywa maji mingi ni siri kubo ya kuwa na nguvu siku nzima Uzalisha jimsuri unatokana na usa wakati ya kazi na mapumziko Kwa kufuata mbinu hizi na weza kufikia malengo yangu Kwa rahisi zaidi na kuwanafuraha.

Ningependa kuzungumzia kitu ambacho ni Rafiki kwa kweli katika maisha yangu ya kila siku. Nacho ni muziki. Mziki una nguvu wa kipekee kubadilisha hisia na kuleta amani ya moyo. Kati ya aina nyingi za muziki zilizopo. Mziki ambao nausikiliza mara nyingi zaidi ni muziki wa injili, yaani gospel. Na wakati mwingine bongo flavor yenye mashahiri tulivu. Sababu kuu inayofanya nisikilize mziki wa injili mara kwa mara ni ujumbe wake wa matumaini na faraja. Katika nyakati ngumu ninapohisi uchovu, nyimbo hizi zinanipa nguvu mpya na kunikumbusha kuwa kila jambo lina wakati wake. Mziki huu unanisaidia kutafakari na kuimarisha imani yangu. Napenda sana kusikiliza wimbo wa injili wenye sauti zenye hisia kali kwani unanifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani nikiwa kazini au nyumbani. Pia, mimi ni shabiki wa mziki wa nyumbani, yaani bongo flavor. Napenda jinsi wasanii wetu wanavyotumia lugja ya kiswahili kuelezea maisha ya kawaida, mapenzi na changamoto za jamii. Mziki huu unanifurahisha sana ninapokuwa safarini au nikifanya mazoezi. Kwani miondoko yake inachangamsha mwili na akili. Kusikiliza mziki huu ni njia moja ya kuunga mkono sanaa ya nyumbani na kujivunia utambulisho wetu wa kitanzania. Kwa kumalizia, mziki ni chakula cha roho. Bila kujali ni aina gani ya muziki mtu anapenda, ni muhimu kuwa na kitu kinachokupa furaha na msukumo. Kwangu mimi, injili na bongo flavor zitaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu.